Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi kusema kweli, Mimi sina rafiki wa karibu zaidi. Ila nina marafiki wengi sana maana kila rafiki anajukumu lake maishani mwangu Kuna rafiki wa kimapenzi yaani mchumba wangu Kuna rafiki ambaye ananisaidia kifedha Kuna rafiki ambaye ananisaidia kufikiria na kunipongeza Kuna rafiki ambaye ananikumbusha kuhusu masom yangu na kazi zangu, kwa hiyo kuna marafiki wengi na wajukumu yao.

Je unapenda kusikiliza radio naam napenda kusikiliza radio radio ina stesheni ambazo ni za kuburudisha nyimbo za kuelimisha na mambo mengi mengi tu ya kujifunza naitumia radio wakati wa jioni au asubuhi ninapoamka kujiburudisha na kujifunza mambo mageni ambayo yametokea mbaya ametokea yaani kusikiza habari na mambo ambayo yamejiri duniani nchini mwetu na hata kijijini mwetu.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Barua pepe hazifanyangi siku hizi Kwanza kabisa hata sijui barua pepe ni nini mimi ninacho kijua ni meseji za whatsappu, meseji za mitandao kama facebooku, youtubeu na mengine mengi, mambo ya barua pepe kidogo hayo yamenipita yaani sijawahi kuyasikia kabisa Naam.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Sana sana huwa naenda mara moja tu kwa wiki. Siku ya Jumamosi au sabato. Ndiyo ninayoabudu Mungu. Yaani mimi ni msabato. Kwa hivyo naenda tu sabato. Lakini wakati mwingine ninapopata nafasi. Huwa naenda Jumatano kwa jukwaa ya kujifunza kuimba. Na wakati mwingine pia Ijumaa kujifunza kwenye. Kipindi cha Bible study yaani kusoma Biblia na kujifunza mambo ya kibibilia.